Chee, unaishi mahali ulipozaliwa? Laa, siishi mahali ambapo nilipothaliwa. Kwa sababu niliweza kutoka ili niweze kutafuta kazi ya kufanya ili niweze kuji. Simamia mimi na familia yangu. Kwa hivyo singe kaa katika mahali nilipozaliwa na pia mimi hupenda kutembea na kuona county zingine zilivyo kaa zilivyo ishi. Kwa hivyo singe kubali kukapa hali pamoja. Ilibidi niende kutafuta kuangalia hapa na pale ndivyo niweze kujitafutia.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi nacheza na watu niliowazoea. Watu ambao nishawai kuungana nao kwenye shuguli fulani. Wengine ni marafiki wa karibu ambao huwa tunacheka. Tunataniana, tunafanya. Michezo midogo. Au hata tunatoka kutembea kidogo tukipiga story. Kusema ukweli. Nachagua kucheza na wale ambao wananifanya nisijisikie. Nijisikie nikiwa huru. Sina pressure na tunaelewana kirahisi. Ukiwa na mtu ambaye mnaendana kucheza kuna kuwa natural tu.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi. Mafunzo yalionisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano. Haya yamenisaidia kujua kuongea na watu vizuri. Kueleza mawazo bila kukwama na kusikiliza watu bila kukatiza. Hii ni dhahabu kazini. Jambo la pili ni teamwork. Kufanya kazi na watu tofauti bila migongano. Kujua tabia za watu na kutafuta njia ya kuungana na kila mtu. Jambo lingine nimejifunza ni problem solving. Kujifunza kushughulikia matatizo kimkakati. Sio kukurupuka. Unachunguza unaweka options halafu unaamua. Jembo lingine ni time management. Hiki ni kile kinachokufundisha kupanga siku yako. Kuprioritize kazi na kujiepuka na pressure za deadline. Bila haya ningekuwa napotea potea sana.